Naam asante sana kwa hii swali na nimeza kufurahia. Nimeza kufurahia vile ambavyo umeniuliza na hiyo inanipa furaha sana. Sasa kivyangu kivyangu naezasema kwamba kuna zile dijiti ambazo mimi huwa natumia kwa kila siku. Na hiyo hiyo pia huwa inanipea tu ile uwezo ya kufikiria na pia inanipea kwamba tu ile nafasi nzuri ya kufikiria na kuakikisha vitu zote ambazo nafanya. Na pia inani kumbusha namna ambavyo labda inaezapea mtu inaezapea, inaezafanya mtu aeze kuelewa kwa haraka. Ifanya mtu aeze kuelewa haraka maana ya kitu ambacho ulikua una jaribu kufanya. Ama vitu kama gani na gani ambazo ungejaribu kufanya. Sasa mimi pia naezasema kwamba zana za dijiti ambazo mimi hua natumia kila siku ni kama moja wapo ya hizo zana ambazo mimi hua natumia kila siku ni kama simu na pia ni kwa simu ni kama hizo simu sana sana ile ya kuandika na ile ambayo huwa inatuonyesha kitu ambacho mtu anafanya. Kwa mfano kama zile za alama za mshangao sababu hizo ndizo huwa zinatuonyesha pia vile ambavyo labda mtu anaeza hisi na hizo ndio vitu muhimu. Sasa kitu ya kwanza mimi huwa naeza pata kwamba nimetumia kitu kama simu janja ama simu janja na hiyo ni kitu ambacho mimi ninapotumia huwa naeza kutumia kutuma ujumbe. Na pia natumia tu ile wakati ambapo, natumia intaneti. Na intaneti pia huwa ni jambo nzuri, inatupea uwezo ya kuakikisha tu kwamba tumekutana na watu, tumeongea na watu kwa haraka na tumepatwa na nafasi nzuri tu ya kujifikirilia ama kuona ni jambo ikipi na kipi ambayo ni ya mqana na ambayo inatusaidia na inatupea uwezo. Jambo ya pili ni kwamba hizi zana za dijiti wa inachangia pakubwa katika kurahisisha ama kuezesha watu sana sana wale watu ambao tunaongea nao kwa mara mingi ama kwa kila siku kuakikisha kwamba wameza kutuelewa kwa njia ya haraka na kwa njia ambayo inatusaidia ama inaezatupa uwezo ya ya kukua tu na nafasi nzuri. Na kukua tuna ile furaha tu ya kukamilisha ama kuweza kuelewa jambo kwa haraka. Sababu hiyo ndiyo kitu ya maana. Na kitu ingine ni kwamba, mimi kivyangu huwa napenda wakati mtu mwingine anatumia hizi zana za zana za dijiti. Sababu hiyo ndiyo huwa inanipa nafasi nzuri ya kimafikra. Na huwa inanipa tu ile uwezo tu ya kuakikisha kwamba hata vile ninapo fikiria inaenda shwari na vile ambavyo mtu alikua anajaribu kunielezea. Sababu unapo kosa kuelewa haya mara mingi utajipata kwamba umefanya umeongea ama umejibu kitu ambacho labda mtu hakumaanisha. Na hiyo inapotokea itamaanisha kwamba nyinyi wote hamna ile bahati ya mawasiliano mazuri na hiyo inaezaleta tatizo na saa zingine inaezaleta hatu ugomvi kati yenyu wawili. Asante sana.